Mimi ninapenda watu wenye heshima kwa wengine, wanaojua kudhamini tofauti za watu na wanaoishi kwa amani na jamii inayo wazunguka. Pia ninapenda watu waaminifu, wanaosema ukweli bila kulazimishwa na wanaodumisha msingi ya maadili mema. Pia ninapenda watu wenye moyo wa huruma, wanaojali hisia za wengine na wako tayari kusaidia bila kutarajia malipo.

Mimi ninapenda kusoma habari mtandaoni kwa sababu wakati ninasoma habari mtandaoni silipii pesa. Ila wakati ninachagua kusoma habari kwenye gazeti itanibidi nilipe hela kwa mtu ambaye anauza hizo gazeti ndio niweze kusoma habari. Ila kama sina pesa itanibidi nisome habari mtandaoni ambayo ni rahisi kupata na pia unaeza ipata mahali popote upo ila gazeti inabidi uende kununua na unaeza kuwa mwenye anauza ako mbali na kwako kwa hivyo ina kusoma habari kwa mtandaoni pia inanisaidia kupunguza muda ambao nitaupoteza.

Njia ambayo ninatumia kupumzika ni kutafakari na wakati mwingine pia ninapenda kutembea kimiakimia sana sana wakati wajioni. Kinachofanya nijisikia mtulivu, ni kukaa pasipo na kelele, kupumua taratibu na kuachilia mawazo yanayonisumbua. Nilijifunza njia hii ya kupumzika wakati nilipokuwa na msongo wa mawazo kutokana na masomo na shughuli za kila siku. Rafiki yangu alinieleza kuwa, kutafakari husaidia akili kutulia, ndipo nikaamua kujaribu. Baada ya muda mfupi, niligundua kwamba inanisaidia sana. Kwa kawaida, mimi huchukua dakika 15 hadi dakika 30, kila siku kupumzika. Wakati huu, hunisaidia kujipanga upya kiakili na kihisia.

Ndiyo, mimi ninapenda kuvalia kofia kwa sababu kofia hunisaidia kujilinda dhidi ya jua kali na pia wakati kuna mvua, pia hunifanya nijisikie nikiwa huru na nadhifu. Wakati mwingine, human kofia mimi huvalia kofia ninapotembea au ninapotoka na marafiki. Hasa wakati wa mchana, pia kofia huniongeza mtindo wangu wa mavazi na kunipa kujiamini zaidi.

Mimi ninapenda kula ugali zaidi kuliko wali kwa sababu ugali hunishibisha sana na hunipatia nguvu kwa muda mrefu kuliko wali. Pia ugali ni chakula cha kitamaduni ambacho nimezoea tangu utotoni. Hata hivyo wakati mwingine mimi hula wali hasa ukiwa umeandaliwa na mboga au nyama kwa sababu nao ni mtamu na hubadilisha ladha.

Mwalimu ambaye ni namkumbuka alikuwa naitwa Bwana Alex. Alikuwa mwalimu mwenye nidhamu, mvumilivu na aliyependa kuona wanafunzi wake wakifaulu. Alinifundisha kiswahili kwa bidii na kunitia mwoyo nijiaminie katika masomo yangu. Mafunzo na ushauri wake bado hunisaidia hadi waleo.

Kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa katika kaunti moja lakini kwa sasa niko shuleni katika kaunti nyingine lakini yenye iko ndani ya Kenya. Ninaishi huko kwa sababu ya masomo. Ingawa nyumbani bado ndiko ninakotoka na ndiko ambako mi huelekea masomo. Tunapomaliza masomo katika huku chuo kikuu.

Mimi ninapenda chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu chakula cha aina hiyo hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye afya njema Pia hunisaidia kuepuka matatizo ya kiafya kama uzito kupita kiasi Hata hivyo wakati mwingine mimi hula chakula chenye mafuta kidogo kwa ladha lakini si mara kwa mara.

Uzoefu wakazi ulio nifundisha zaidi ni mafunzo ya vitendo kazini huko shuleni. Wakati wa mafunzo hayo nilijifunza kufanya kazi kwa kushirikiana na watu wengine kufuata sheria na maelekezo ya kazi pamoja na kutatua cangamoto zinazo jitokeza kila siku. Pia yalinifundisha kuwa na nidhamu kuajibika na kutumia yale nilio fundishwa shuleni kwa vitendo. Uzoefu huu uli nijengea kujiamini na kujitayarisha vizuri kwa maisha ya kazi baadae.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga chombo cha muziki. Kupiga muziki hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo ya msongo. Pia hunipa furaha na kunifanya nijiskie nikiwa huru kihisia. Ingawa sipigi kila siku, ninapopata muda hu. Hupenda kufanya hivyo kwa sababu huniburudisha na kuniongeza ari.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza pamoja, kula chakula cha pamoja na kushiriki shughuli za nyumbani. Wakati mwingine, mimi hutazama runinga au kucheka pamoja. Jambo linaloimarisha upendo na mshikamano katika familia yetu. Pia napenda kusikiliza ushauri wao na kushiriki mawazo yangu. Muda ninaoutumia na familia hunifanya nijiskie salama kupendwa na mwenye furaha.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni wakati nilipopotea kwa muda mfupi nikiwa mtoto, nilijikuta niko pekee yangu, bila kuwaona watu niliokua nao, jambo lililonifanya niogope sana, nilihisi wasiwasi na hofu kwa sababu si kujua nitafanya nini, baadaye nilipatikana lakini tukio hilo liliniacha, liliniachia kumbukumbu ya kuogofya ambayo siwezi kuisahau haraka.

Mazingira ya kazi huwa mazuri, pale ambapo kuna heshima katia wafanya kazi, ushirikiano na mawasiliano mazuri. Pia mazingira safi na salama husaidia mtu kufanya kazi kwa utulivu bila hofu. Vile vile, uongozi mzuri, unaosikiliza maoni ya wafanyakazi na kuathamini, huchangia sana kufanya mazingire ya kazi yawe ya kupendeza na yenye motisha.

Ningependa kutembelea mji wa Paris, nchini ufaransa. Ningependa kuona kwa sababu unajulikana kwa majengo mazuri, historia yake na vivutio vya utalii kama mnara wa Eiffel. Pia, ningependa kujifunza kuhusu utamaduni wao na kuonja vyakula vyao. Safari hiyo ingenipa uzoefu mpya na kunipanua mawazo yangu ya kuhusu dunia.

Ndio, nimewai kutembeleza ziwa na mto. Nilifurahia kuona maji mengi na mandhari nzuri inayozunguka maeneo hayo. Ziara hiyo ilinipa nafasi ya kupumzika, kujifunza kuhusu mazingira ya asili na kufurahia hewa safi. Ilikuwa uzoefu mzuri na wa kumbukwa kwa hadi wa leo.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu sana. Chakula kitamu hunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika. Pia, napenda kujaribu vyakula tofauti tofauti vilivyo andaliwa vizuri kwa sababu huniongeza hamu ya kula na kunipa ladha nzuri. Hata hivyo, bado huakikisha kuwa na kula chakula chenye afya ilikuendelea kuwa na nguvu na afya njema.

Pangu napendelea mahali pakimia zaidi kuliko pale pa kelele. Mahali pakimya hunisaidia kufikiria vizuri, kupumzika na kufanya shughuli zangu bila usumbufu. Pia hunipa utulivu wa kiakili na kunifanya nijisikie nikiwa huru zaidi. Hata hivyo, wakati mwingine sihitaji kelele nyingi ili nijiburudishe.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa masomo yangu. Kompyuta hunisaidia kufanya utafiti, kuandika kazi za shule na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Pia, mimi huitumia kuwasiliana na wenzangu kuhusu masomo na wakati mwingine kujiburudisha, lakini lengo langu kuu ni kutumia kompyuta kuboresha elimu yangu.

Mimi ninapenda kutembea mahali penye mazingira ya asili kama bustani au sehemu zenye miti na hewa safi kutembea sehemu kama hizo hunisaidia kupumzika, kufikiria vizuri na kupum na kupunguza msongo wa mawazo Pia napenda kutembea maeneo tulivu ambako hakuna kelele nyingi kwa sababu hunipa utulivu wa kiakili.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga picha. Kupiga picha hunisaidia kuhifadhi kumbu kumbu za matukio muhimu na maeneo mazuri njilio ya tembea. Pia hunipa furaha kwa sababu ninaweza kuonyesha uzuri wa mazingira na nyakati maalum kupitia picha. Wakati mwingine kupiga picha huwa burudani na mtu hujifunza mbinu mpya za kupiga picha.

Wakati wa jua kali, ninapenda kukaa mahali penye kivuli au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali. Pia, mimi hunywa maji mengi ili kuendelea kuwa na afya njema. Wakati mwingine, napenda tu kupumzika, kusoma au kusikiliza mziki taratibu ili kujiburudisha bila kuchoka sana.

Zoea nzuri ambalo nililo lijenga ni kupanga muda wangu vizuri. Nimejifunza kutenga muda wa masomo, kupumzika na kufanya shuguli nyingine muhimu. Zoea hili hunisaidia kuepuka msongomano wa kazi, kufanya mambo kwa utaratibu na kufikia malengo yangu kwa urahisi zaidi.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hupanga ratiba ya kazi, huweka huweka malengo ya kila siku na sana sana mimi huanza na kazi zilizo muhimu zaidi. Pia mimi hujitahidi kuepuka vitu vinavyo nipotezea muda kama matumizi ya simu bila mpango, kupumzika kwa muda mfupi kati ya kazi hunisaidia kurejesha nguvu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Hapana, kwa sasa huwa sivai miwani kwa sababu macho yangu yako sawa. Hivyo, sihitaji miwani kwa matumizi ya kila siku. Lakini wakati ambao ninaotumia kompyuta, huwa inanibidi nimevalia miwani kwa sababu kuna mwangaza mwingi ambao unaweza niharibu macho.

Kazi ya nyumbani ni naichukia sana sana ni kusafisha vyombo vingi baada ya chakula. Huwa inachosha na huchukua muda mwingi sana hasa vinapokuwa vimeja sana. Hata hivyo, bado mi huifanya kwa sababu ni jukumu muhimu huko nyumbani na ataki kukasirisha wazazi.

Ninajihisi kutokua na subira kidogo, kusubiri kwenye mstari, hasa unapokuwa mrefu wakati mwingine hucho huchosha na kupoteza muda sana sana huko shuleni. Hata hivyo, mimi hujaribu kwa mtulivu na kuvumilia kwa sababu najua nisehemu ya maisha ya kila siku ambayo utapata nayo katika hii maisha.

Ndiyo, mimi husoma gazeti ila lakini sio kila siku. Mimi husoma ili kupata habari za sasa kujifunza kuhusu matukio yanayoendelea huku nchini na kuelewa mambo yanayotokea mjini hasa katika jamii. Kusoma gazeti hunisaidia kuongeza maarifa na kuwa na uelewa pana wa dunia inayozunguka.

Ninajikinga na jua kali kwa kukaa mahali penye kivuli, kuvaa nguo nyepesi na wakati mwingine kuvalia kofia. Pia mimi hunywa maji mengi ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Njia hizi hunisaidia kuendelea kuwa salama na mwenye afya wakati wa jua kali hata wakati ni mkubwa.

Mimi hulea nywele zangu maramoja au mbili kwa wiki. Mimi hufanya hivyo ili ziwe safi, zenye afya na zisionekane kavu. Kulea nywele mara kwa mara hunisaidia kuzitunza vizuri na kuziweka katika hali nzuri inayo vutia kwa muda.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai. Napenda chai kwa sababu chai hunipa nguvu na hunifanya nijisikie mtulivu hasa asubuhi au jioni. Chai moto hunisaidia kuanza siku vizuri na pia hunipumzisha baada ya siku ndefu yenye shughuli mingi. Chai sana sana mimi hukunywa chai yenye sukari mingi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Na waheshimu na huwaskiliza kwa sababu wana uzoefu mkubwa wa maisha kuniliko. Mara nyingi hunipa ushauri unao nisaidia kufanya maamuzi mazuri. Pia napenda kuzugumza nao na kujifunza mengi kutoka kwao. Mahusiano haya hunifanya nijisikia kungwa mkono na kuelekezwa katika maisha.

Mafunzo ya kazi ya ambayo ya menisaidia zaidi ni Mafunzo ya vitendo kazini. Mafunzo haya yamenisaidia kuelewa mazingira, halisi ya kazi, kushirikiana na watu wengine na kutumia yale nilio fundishwa shuleni kwa vitendo. Pia yamenifundisha nidhamu, uwajibikaji na namna ya kutatua changamoto zinazojitokeza huko kazini.

Ndiyo, mimi ninapenda kuogelea. Kuogelea hunisaidia kupumzika, kuimarisha afya ya mwili na kunipa furaha. Pia ni njia nzuri ya kujiburudisha hasa wakati wa joto kali. Ila, wakati mingine mimi huogopa kwa kuwa hayo maji huwa mengi na sina uzoefu sana wa kukaa ndani ya maji.

Nafanya marafiki wapya kwa kushiriki shughuli za pamoja kama masomo, michezo au kazi za kijamii. Pia mimi huanza kwa kuwasalimia watu na kuzungumza nao kwa heshima. Kuwa mkarimu na msikivu, hunisaidia kujenga urafiki na kudumisha mahusiano mazuri na watu wapya ambao sikuwa nawajua hapo awali.

Nikitazama mandhari kutoka dirishani mwangu. Mara nyingi mimi huona miti, majengo machache na barabara inayopita karibu. Wakati mwingine, mimi huona watu wakipita au magari ya kisonga kwa utaratibu. Jambo linalo nifanya nijisikie kama niko karibu na maisha ya kila siku ya watu.

Mimi ninawatia moyo wenzangu kwa kuwasikiliza na kuwapa maneno ya kutia moyo, hasa wanapo kutana na changamoto. Pia, mimi huwasaidia pali ninapoweza kama kuashirikisha kima wazo au kushirikiana katika kazi. Kuwa na mtazamo, chanya na kuwaheshimu, hunisaidia kuwajengea, kujamini na kuwafanya wajisikie, kuthaminiwa.

Ninapendelea upepo wa asili kuliko kutumia AC. Upepo hunifanya nijisikia huru na mtulivu zaidi hasa ukiwa safi na wawastani. Pia hunipa hewa ya kawaida bila baridi kali. Hata hivyo wakati wajoto kali sana AC inaweza kuwa ya msaada lakini sipendi kuitumia mara kwa mara.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kusikiliza kwa makini na kwa heshima. Huyangalia kama fursa ya kujifunza na kujiboresha hata kama wakati nyingine ya naweza kuwa mangumu kuyapokea. Pia hujitahidi kutulia kufikiria yalio elezwa na kuchukua yale yatakayo nisaidia kuboresha tabia au kazi yangu.

Mafanikio ya binafsi niyo yadhamini kazini ni uwezo wa kutimiza majukumu yangu kwa wakati na kwa ufanisi. Mimi hujivunia kuona kazi nilio ifanya ikileta matokeo mazuri. Pia mimi hudhamini pale ninapopata ujuzi mpya kujiamini zaidi na kuona maendeleo katika utendaji wangu wa kazini.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu na kuwasikiliza wenzangu, kwa heshimu na kuwahusisha katika maamuzi. Mimi huhakikisha mawasiliano yako wazi ili kila mtu ajisikie huru kushiriki mawazo yake. Pia mimi humuhamasisha kusaidiana na kufanya kazi kwa pamoja ili kufikia malengo ya timu.

Apana sijawahi safiri kwa ndege. Hadi sasa sijapata fursa ya kutumia usafiri wa anga hasa kwa sababu mara nyingi usafiri kwa njia za kawaida kama basi au gari. Pia nikiwa mwanafunzi safari nyingi huwa za ndani ya nchi na hazihtaji kutumia ndege huku Kenya.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni habari. Mimi hupenda habari kwa sababu mimi hujifunza mambo mapya yanayoendelea nchini na duniani kwa ujumla. Mimi hutazama habari jioni ili kujua matukio ya siku na kuelewa yanayojiri katika jamii. Kupitia kipindi hiki, mimi huongeza maarifa yangu na kuwa na uelewa mpana wa mambo kijamii, kisiasa na kiuchumi.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na mboga. Mimi hupenda chakula hiki kwa sababu mimi nimekizoea tangu nikiwa mdogo na hunishibisha vizuri. Mimi huhisi kinaladha nzuri na pia hunipa nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku. Pia mimi hukithamani kwa sababu ni chakula cha kiasili na huwa hakipatikani kwa urahisi.

Ujuzi ambao ninauhitaji kuimarisha ni ujuzi wa mawasiliano. Mimi hutaka kujifunza jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kujiamini zaidi hasa ninapozungumza mbele ya watu. Kuimarisha ujuzi huu utanisaidia kufanya kazi vizuri na wenzangu na kufanikiwa zaidi katika masomo na kazi.

Juisi ya matunda ni nayo ipenda ni juisi ya machungwa. Mimi huipenda kwa sababu inaladha tamu na chachu kidogo inayoburudisha. Pia mimi huipenda kwa sababu hunipa vitamini na hunifanya nijisikie mwenye nguvu. Mara nyingi, mimi hunya jeans juisi hii ya subuhi au wakati wajoto kali.

Mimi husomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari na mitandao ya kijamii. Mimi hupenda kutumia simu au kompyuta kusoma habari kwa sababu ni rahisi na haraka kupata taarifa za sasa. Pia mimi hutagua vyanzo vinavyoaminika ili kuhakikisha habari ninazo zisoma ni sahihi.

Mimi hupanga muda wangu vizuri ili kuhakikisha nakamilisha kazi kwa wakati. Mimi huweka ratiba ya kazi na kugawanya kazi kubwa katika sehemu ndogondogo ili isiwe ngumu. Pia mimi huanza kazi mapema ili kuepuka kucheleweshwa. Kufanya hivi hunisaidia kumaliza kazi kwa wakati na bila msongo wa mawazo.

Jukumu ni nayo ipenda zaidi kazini ni kufanya kazi inayohitaji kufikiria na kutatua matatizo. Mimi hufurahia jukumu hili kwa sababu hunipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu na kujifunza mambo mapya. Pia mimi huisi kuridhika ni napona suluhisho latatizo nililolifanyia kazi likifa ulu.

Ninapenda sanaa ya kuchora na ya muziki. Mimi hupenda kuchora kwa sababu hunipa nafasi ya kueleza mawazo na hisia zangu kwa ubunifu. Pia mimi hupenda muziki kwa sababu huniburudisha na hunisaidia kupumzika. Sanaa hizi hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Sana sana ju mi ni mwanafunzi.

Mimi hutumia kompyuta zaidi kwa masomo. Mimi huitumia kufanya utafiti kuandika kazi za shule, na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Pia mimi hutumia kompyuta kuwasiliana na wenzangu kuhusu masomo na kupanga kazi za pamoja. Kwa ujumla, mimi huiona kompyuta kama chombo muhimu kinachonisaidia kufanikiwa katika masomo yangu.

Ninataka kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu kwa sababu mimi natamani kuwa mtaalamu mwenye ujuzi na uzoefu mkubwa katika eneo langu la kazi. Mimi hujitahidi, hujifunza kila siku, kuboresha ujuzi wangu na kufanya kazi kwa bidi ili kufikia malengo yangu ya baadaye na kujijengea maisha bora.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ninaokumbuka ni mchezo muhimu niliowaikuona kupitia runinga. Mimi hukumbuka timu mbili kubwa zilizokuwa zikicheza kila mmoja ikijitahidi kushinda kwa sababu mchezo huo ulikuwa kuamua mshindi. Wachezaji walionyesha juhudi kubwa na mashabiki walikuwa na shangwe nyingi sana.

Mimi hushiriki katika jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira na mikutano ya kijamii. Mimi huwasaidia wengine pale ninapoweza na kwa kutoa msaada wa au kwa ushauri mdogo. Pia mimi hushirikiana na watu wa jamii ili kujenga umoja, amani na maendeleo katika eneo tunaloishi.

Ndio, mimi hufuata matukio ya kimataifa kwa sababu mimi husoma habari na kutazama vipindi vya taarifa ili nijue yanayo endelea huku duniani. Kufuatilia matukio haya hunisaidia kuongeza uelewa wangu, kujifunza kuhusu mataifa mengine na kuelewa jinsi matukio ya kimataifa yanavyoathiri dunia na hata nchi yangu yenyewe Kenya.

Ningependa kuitembelea nchi ya Japan kwa sababu mimi huitamani nchi hiyo kwa sababu inajulikana kwa maendeleo ya teknolojia, utamaduni wa kipekee na nidhamu ya watu wake. Mimi huisikia kuwa Japan ina mchanganyiko mzuri wa maisha ya kisiasa na mila za jadi, jambo linalonivutia sana. Kitu ninachokumbuka kuhusu Japan ni kwamba watu wao huheshimu sana muda na kazi na miji yao huwa safi sana. Mimi pia huskia kuhusu treni zao za kasi na maendeleo makubwa katika sayansi na teknolojia.

Mimi binafsi napenda sana kucheza mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo unaonipa furaha, afya njema na pia hunisaidia kuungana na watu wengine. Nilianza kuupenda mpira nikiwa mdogo, hasa nilipokuwa nikitazama mechi na marafiki zangu au ndugu zangu nyumbani. Kila nilipokuwa nikiangalia wachezaji wakubwa wakicheza kwa bidii na nidhamu, nili hamasika sana na kuanza kucheza mwenyewe. Mpira wa migu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu au masomo au kazi. Pia ninapenda pia ukweli kwa amba mchezo huu hauhitaji vifaa vingi hata uwanja mdogo na mpira mmoja vinatosha. Mbali na hilo, mpira hunifundisha umuhimu wa ushirikiano, uvumilifu na kuheshimiana kwa sababu hauwezi kushinda pekee yako bilatimu. Wakati mwingine, nacheza na marafiki zangu jioni au wikendi na huwa ni wakati mzuri wa kucheza kushindana kwa afya na kujenga urafiki. Kwa jumla mpira wa miguu sio tu mchezo kwangu bali pia nisehemu ya maisha yangu kwa sababu hunipafuraha mazoezi ya mwili na mfundisho muhimu wa maisha.

Kuna mambo mengi yanayonifanya nicheke lakini kubwa zaidi ni yale matukio madogo ya maisha yanayotokea bila kutarajiwa. Kwa mfano, ninapojikuta kwenye hali ambayo ni ya kijinga au isio ya maana. Siwezi kujizuia kuangua kicheko kwa sababu akili yangu huwa haijajiandaa kwa tukio hilo. Hali ya pili inayoweza kunivunja mbavu ni ucheshi wa maneno. Hasaa pale mtu anapoweza kueleza jambo zito kwa namna ya utani au kejeli. Napenda sana kusikiliza watu wenye uwezo, wa kuona upande wa kuchekesha, hata kwenye changamoto za kila siku za maisha. Kwani hiyo inanifanya njihisi mwepesi zaidi. Pia kicheko cha kuambukiza kutoka kwa marafiki au ndugu ni jambo lingine muhimu. Mara nyingi sihitaji hata kuskia utani wenyewe. Nikimwona mwenye ninayempenda akicheka kwa thati hadi anatoa machozi. Pia mimi hujikuta nacheka naye. Ni kama vile furaha yao inahamia kwangu moja kwa moja bila kizuizi chochote vile vile nakumbuka sana matukio ya utotoni au vimboanga tulivyo vifanya zamani tukiwa shule Tunapokaa na marafiki zangu wa zamani na kwanza kukumbushana jinsi tulivyokuwa tunajifanya wajanja na kuishia kufanya makosa ya ajabu, kicheko hicho huwa ni cha kweli na chenye hisia ndani za ndani kabisa Mwisho ucheshi wa vitendo badu una nafasi yake kwangu Kumwona mtu akifanya sura za ajabu au akipambana na kitu kidogo kama kufungua mlango kwa namna ya kichekesho hunifurahisha sana Hivyo ndivyo mambo yanayoweza kunifanya nicheke na kuniondolea msongo wa mawazo kwa muda mfupi.

Kwanza kabisa, mimi huanza na kutathmini yale niliyoyafanya mwezi uliopita. Kabla ya kuandika malengo mapya, ni lazima nielewe ni wapi nilifanikiwa na wapi nilikwama. Hatua hii hunisaidia kutojirudia makosa na kunipa picha halisi ya uwezo wangu. Ninachukua muda wa kutosha kutafakari ili nisianze mwezi mpia kwa kubahatisha bali kwa mikakati, madhubuti inayotokana na uzoefu wa karibuni. Baada ya hapo, ninaandika malengo makuu matatu tu ambayo nataka kuyatimiza. Nafanya hivi kwa sababu nimegundua kuwa na ordha ndefu ya mambo ya kufanya mara nyingi, huleta, mkanganyiko na uchovu wa kiakili. Kwa kuchagua mambo makuu matatu, naweza kuweka nguvu zangu zote hapo na kuhakikisha yanatekelezwa kwa ubora wa hali ya juu badala ya kufanya mambo mengi kwa wastan. Hatua inayofuata ni kutumia kanuni ya kila lengo linalojiweka kwen lazima liwe vipimo vya wazi. Kwa mfano, badala ya kusema nataka kufanya kazi kwa bidii Mimi husema nataka kumfikisha ripoti tano za mauzo kufikisha tarehe 20 hadita tarehe 30 Hii inanisaidia kujua kama niko kwenye mstari sahihi au nimechelewa na inanipa motisha ya kuendelea mbele, ninapoona maendeleo yangu vile vile, mimi hugawa kila lengo kukatika hatua ndogo ndogo za kila wiki Lengo la mwezi linaeza kuonekana kuwa kubwa na lenye kutisha lakini unapoligawa katika vipande ndogondogo vya kila juma inakuwa rahisi kutekeleza. Hii inanisaidia kutojisikia vibaya au kulemewa na kazi kwani kila mwisho wa wiki ninapokua nimekamilisha kipande kidogo najiona nimesogea hatua moja mbele kuelekea lengo kuu. Jambo lingine muhimu linalonifanya ni kupanga vipaumbele kulingana na umuhimu wa kazi. Sio kila kazi inayokuja ni ya haraka au ya lazima. Mimi hutumia mbinu ya kutenga muda kwa ajili ya kazi zaidi asubuhi wakati akili yangu ikiwa bado ina nguvu na utulivu. Kwa kufanya hivi, hata kama mchana kutatokea dharura au mwingiliano wa kazi nyingine, nitakuwa tayari nimeshugulikia sehemu kubwa ya malengwa yangu muhimu ya siku hiyo. Mwisho, mimi huweka muda wakufanya mapitio ya kila wiki, kila ijumaa jioni, ninakaa chini na kuangalia kama nimefikia malengo ya wiki hiyo. Ikiwa kuna sehemu nimechelewa najipanga upya kwa ajili ya wiki inayofuata. Utaratibu huu unanifanya nisishitukizwe na mwisho wa mwezi bali niwe na uthibiti kamili wa muda wangu na majukumu yangu ya kikazi. Mwanzo hadi mwisho.

Ndiyo, nimeshawai kufanya kazi za kujitolea mara ka dha na kwangu mimi hiyo ni moja katia uzoefu wenye tija ambazo mtu anaweza kuwanazo. Kujitolea kuna nipa nafasi ya kutoa mchango wangu kwa jamii bila kutegemea malipo ya kifedha jambo ambalo huleta kuridhika kwa ndani kusematu ukweli. Nimekua nikijitolea katika nyanja mbalimbali, kwanzia kusaidia kwenye vituo vya watoto ya tima hadi kushiriki katika kampeni za usafi wa mazingira kwenye fukwe na mitaa yetu. Katika kila tukio la namna hiyo, nimejifunza kuwa hata juhudi ndogo kabisa inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu mwingine au katika mazingire ya nayo tuzunguka. Kitu kikubwa kinacho ni vutia katika kujitolea ni fursa ya kupatana na watu wapya wenye mitazamo tofauti na yangu. Unapofanya kazi na watu ambao wanaari ya kusaidia watu wengine, unajikuta unajifunza study mpya za maisha ambazo huwezi kuzipata darasani au katika ajira ya kawaida ya kulipwa. Kwa mfano kupitia kujitolea nimeimarisha uwezo wangu wa kuongoza timu, kutatua migogoro na hata kuongeza uelewa wangu kuhusu changamoto halisi zinazo wakubali watu wa hali tofauti. Nishule tosha inayofunza unye nyekevu na kufanya waathmini zaidi kile unacho kifanya huku ukisaidia wengine kupata kile wanachoki hitaji. Pia kujitolea kumenisaidia sana kupanua mtandao wangu wa kijamii na kitaaluma watu wengine nilio fanya na okazi za kujitolea wamekuja kuwa marafiki zanguwa karibu au hata watu ambao wamenionyesha fursa mbali mbali za kazi hapo baadaye ni kama unajenga daraja la mahusiano ambalo msingi wakeni utu na ushirikiano badala ya maslahi ya kibinafsi pekee Inafurahisha kuona jinsi ambavyo, nguvu ya pamoja, inayoweza kukambilisha miradi mikubwa kwa muda mfupi Wakati mwingine tunafikiri kuwa mabadiliko ya nahitaji fedha nyingi Lakini uzo efu wa kujitolea umenionyesha kuwa moyo na kujituma na mshikamano ndiyo injini kuwa maendeleo ya kijamii vile vile mimi huamini kuwa kujitolea ninjia bora ya kupunguza msongo wa mawazo na kujenga afya ya akili. Unapo jishugulisha na matatizo ya wengine au kuboresha kitu fulani kwa ajili ya watu wote. Unajikuta unasahau kero za kondogondogo na kupata amani ya moyo. Nikitendo kinachokupa sababu ya kuamka asubuhi ukiwa natabasamu. Kila mara ni napo, maliza muda wanguwa kujitolea, mimi hurudi nyumbani ni kiwa nanguvu mpya na mtazamo chanya zaidi juu ya maisha. Sio tu kuamba nakua nimesaidia jamii, bali jamii pia inakua imenisaidia, mimi kukua kama binadamu mwenye huruma na uelewa mpana zaidi wa ulimengu tunawoishi. Mwisho nimejifunza kuwa kila mtu anakitu chakutoa iwe ni muda wake, ujuzi wake waki ufundi au hata nguvu zake kujitolea hakuchagui umri wala cheo na nia safi inayotoka ndani ya moyo kutoka kuona dunia inakuwa mahali bora zaidi kuliko ulivyo ikuta hivi ndivyo uzoefu wangua kujitolea ulivyo na ninamipango ya kuendelea kufanya hivyo kila ninapopata na fasi Kwangu mimi, hii ni sehemu ya maisha yangu ambayo ime nikamilisha na kunifanya nijisikia kuwa mimi ni sehemu ya kitu kikubwa chenye chamaana.

Kulinda faragha yangu mtandaoni ni jambo ninalolichukulia kwa uzito mkubwa sana. Hasa katika ulimwengu wa sasa, ambapo kila hatua tunayoipiga kidigitali inaacha alama. Mimi huamini kuwa faraga si jambo la kuficha tu maovu, bali ni haki ya msingi ya kulinda taarifa zangu binafsi, zisitumike vibaya na watu au makampuni bila ritha yangu. Hatua ya kwanza na ya msingi ninayoichukua ni kuhakikisha kuwa nina nyuila imara na tofauti kwa kila akaunti ninayo miliki Badala ya kutumia neno moja rahisi kwa kila mahali, mimi hutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, namba, au alama maalum. Pia nimeanzisha utaratibu wa kutumia mbinu zingine kwenye akaunti zangu zote muhimu ili hata kama mtu akijua nyuila zangu ashindwe kuingia bila nambari ya siri inayotumiwa kwenye simu yangu Jambo la pili ninalozingatia ni kuwa mwangalifu sana na kile ninachochapisha kwenye mtandao wa kijamii. Mimi hujaribu kuepuka kutuoa taarifa zinazoonyesha mahali nilipo kwa wakati huo sahihi au pia zinazoweza kutuoa siri kuhusu nyumba yangu au mahali ninapofanya kazi Najua kuwa wadukuzi, wanaweza kutumia vipande ndogo vya habari, tunazoweka mtandaoni ili kutengeneza picha kamili ya maisha yetu na kuitumia vibaya baadae. Pia mimi ni mdadisi sana linapokuja ni swala la kuruhusu tovuti ambazo au programu mbali mbali zinaomba data katika simu yangu kabla ya kubonyeza kuwa niwapae wa ruhusu mimi hujiuliza je programu hii kweli inahitaji kupata mawasiliano yangu au mahali nilipo Ikiwa sioni uhusiano wa moja kwa moja kati ya kazi ya programu na taarifa inazotaka, mimi huzuia ruhusa hizo mara moja ili kupunguza uvunjaji wa data zangu. Vile vile mimi hutumia mitandao inayo nisaidia katika tovuti kama vile kwenye mikahawa au uwanja. Mitandao hii ya uma mara nyingi si salama na ni rahisi kwa kuwa watu wenye nia mbaya kuingililia mawasiliano yako. Kupitia hivyo ninaweza kulinda data zangu hivyo kufanya shuguli zangu mtandaoni kwa siri kati yangu na server ninayoitumia. Na katika upande wa barua pepe, pia mimi hua natahadhari kubwa na jumbe zinazo hitaji nifungue au kupakua vitu nisivyo vifahamu. Hii ni mbinu ya kawaida ambapo watu hujaribu kukuibia taarifa zako kwa kujifanya ni tasisi rasimi kama benki. Mimi hukagua anwani ya mtumaji na kwa umakini sana na ikiwa ninashaka, mimi hupiga simu moja kwa moja hadi taasisi husika. Badala ya kubonyeza kitu chochote kwenye barua pepe hiyo Mwisho, mimi hufanya usafi wa kidigitali mara kwa mara kwa kufuta akaunti ambazo situmii itena Kusasisha mifumo ya programu zangu. Makampuni mengi hutoa masahihisho ya kiusalama kila mara na kuchelewesha kusasisha simu au kompyuta yako ni sawa kuacha mlango wa nyumba wazi kwa wezi Kwa kusasisha programu na kuwa nimeziba matundu yote yanayoweza kutumiwa na wadukuzi kuingia kwenye mfumo wangu kulinda faraga ni mchakato endelevu unaohitaji umakini kwa kila siku Ila si jambo la kufanya mara moja tuu na kusahau Kwangu mimi amani ya moyo ninayoipata Nikijua kuwa tarifa zangu ziko salama ni kubwa kuliko usumbufu mdogo wa kufuata hatua hizi za kiusalama ni nidhamu ya kidigitali ambayo kila mmoja wetu anapaswa kuwa nayo katika karne hii ya teknolojia.

Moja wapo ya changamoto kubwa ni nazo kutana nazo ni usimamizi wa muda. Hasa pale majukumu mengi yanapokuja kwa wakati mmoja na yote yakihitaji kushughulikiwa kwa haraka. Kuna nyakati ambapo kazi za dharula zinaingiliana na mipango niliyokuwa nimejiwekea asubuhi, jambo ambalo linaweza kuleta mkanganyiko ikiwa sita kuwa makini kupanga, vipau mbele upya ili kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa ubora unaotakiwa changamoto nyingine ni tofauti za mitazamo na tabia kati ya wafanya kazi wenzangu katika ofisi yoteyote, unakutana na watu wenye asili, malezi na namna tofauti ya kufanya kazi Wakati mwingine, mawasiliano ya naweza kuwa mangumu na kusababisha kutoelewana kwa kiasi fulani inahitajika hekima kubwa na uwezo wa kusikiliza kwa makini ili kutoanisha mawazo ya kila mtu na kufanya kazi kama timu moja kuelekea lengo kuu la kampuni Pia mabadiliko ya mara kwa mara ya mifumo ya utendaji kazi na teknolojia ni jambo linahitaji juhudi za ziada Kila siku kuna kitu kipya kinacho ingia sokoni na nilazima nijifunze kwa haraka ili nisibaki nyuma Hii naweza kuwa ni shinikizo kubwa kwa sababu ina nilazimu kutenga muda wa ziada, kujisomea na kufanya mazoezi ili niweze kutumia zana mpia za kazi kwa ufasaha bila kupunguza tija yangu ya kila siku. Vile vile kuna changamoto ya kufikia malengo makubwa ambayo wakati mwingine rasilimali zake zinakua hazito shelezi. Unaweza kukuta unategemewa kutoa matokeo makubwa sana lakini vifaa fedha au watu wa kukusaidia ni wachache kuliko mahitaji halisi. Katika hali kama hii, mimi hulazimika kutumia ubunifu wa hali ya juu na kutafuta njia mbadala za kufikia malengo hayo bila kulalamikia au kutaja jambo ambalo mara nyingi hunichotesha sana akili na kimwili. Mwisho kutafuta uwiano sahihi katika ya maisha na kazi na maisha binafsi ni changamoto ya kudumu Wakati mwingine kazi inakua nyingi kiasi kwamba inaeza kuingililia muda wakupumzika au kuwa na familia Jambo ambalo linaweza kusababisha uchovu wa roho Nimejifunza kuwa ni lazima niweke mipaka iliyo wazi na kujijengea nidhamu ya kuwacha kazi ofisini ili niweze kurudi nyumbani nikiwa na nguvu mpya na furaha kwa ajili ya wapendwa wangu.